Mimi hutumia simu hiki, ndicho kifaa kikuu ninachotumia kila siku Kinaniwezesha kupiga na kupokea simu kutumia ujumbe, yaani SMS kupata interneti muda wowote kupika picha na kurekodi video kutumia programu nyingi ya kazi za elimu na burudani Chrome Natumia interneti kila siku kwa kutafuta taarifa za elimu na kazi kusoma habari za ndani na nje ya nchi kujifunza kupitia makala yani pdf na video kufanya utafiti wa haraka barua pepe Natumia barua pepe kwa mawasiliano ya kikazi na kitaalamu kutuma na kupokea nyaraka rasmi kupokea taarifa, uthibitisho na arifa Kujisajili kwenye jukwaa mbali mbali.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Chakula kisuri, unipafuraha na unifanya nijisikie vizuri zaidi. Napendelea chakula ambacho, kime pikwa vizuri na kinaladha ya kuvutia, kina viungo fia wastani, si vikali sana, kina lishe, ili iwe vizuri kwa hafya. Kwa mfano, napenda chakula cha nyumbani kwa sababu uwasavi na kinaladha ya asili wali, ugali, chapati vikiliwa na mboga au nyama matunda kwa sababu ni matamu kiasili na yana avya Fiakula vya jadi kwa kuwa vina ladha ya kipekee na unikumbusha nyumbani.

Kuwa na moyo wa kuawahimiza wenzangu ni muhimu sana. Kila siku napenda kuona watu wakiendelea na kufanya kazi vizuri. Na nikiona mtu amefanikisha kitu, nampongeza mara mmoja. Hii inaweza kuwa kwa maneno tu ya kawaida. Kama nzuri sana umefanya kazi nzuri. Au kwa kumusapoti pale anaposhindwa kidogo. Pia napenda kuwa chanya. Kwa mfano, nikiona mtu anashughulikia na kazi ngumu. Namuambia maneno ya kumtia moyo kwanza. Unaeza kufanya hili, nina imani nawe. Mara nyingine, nikishirikiana naye kwenye changamoto Namsaidia kwa hatua ndogo ndogo bila kumfanya ajisikie amegongwa au ameshindwa na nikiona kazi imekamilika vizuri, tunasharehekea kidogo hata kwa maneno machache ili, kila kitu ajisikie kuthaminiwa.

Napenda kula nje ya nyumbani mara kwa mara. Situ kwa ajili ya chakula, bali pia kwa mazingira, isiya na uzoefu. Sehemu napendazo ni zile ambazo hutowa faraja, usavi, na latha nsuri ya chakula. Mingahawa midogo ya logo ljones. Mara nyingi napenda mingahawa midogo ya nje chakula ya nyumbani. Kama wali, ugali, mboga, nyama au samaki. Faida ni kwamba, chakula uwa fresh, kilicho pigwa kwa upendo, na latha yake ni ya asili. Pia garama uwa munafuu Hivyo niraizi kuliwa mara kwa mara.

Ndiyo, natumia mvumo wa usalama wa vidole, yaani fingerprint, kwenye vifaa viyangu. Hapa ni jinzi na kwa nini ninavyo tumia. Usalama wa haraka na rahisi. Mvumo wa vidole, hunisaidia kufungua simu au kompyuta haraka bila kuandika passwordi kila mara. Ni rahisi na haraka zaidi kuliko password au pin. Hasaa, nikitaka kufungua kifaa mara kwa mara. Kinga dhidi ya mtu aliedhinishwa. Mfumo wa vidole unahakikisha ni mimi tu naweza kufungua kifaa Hii ni muhimu sana kwa simu, bengi, apps na programu za kazi ili taario zangu ziwe salama.

Asubuhi mara nyingi chakula cha chakula chepezi lakini chenye kunipa nguvu ya kazi zuri chai au kahawa kuniamishwa na kunipa nguvu ya kwanza kazi Mkate au chapati wakati mwingine na siayagi au mayai mayai ya kuchemsha au kukaanga kidogo Kwa proteni uji hasa nikitaka kitu chepezi na cha avya matunda kama ndizi au machungwa kwa nguvu za haraka na vitamini.

Ndiyo, nimewai kulima na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nimewai kulima mazao madogo kama mahindi, maharagwe, mboga kama sukumawiki na spinach. Kilimo, kilinifundisha mambo mengi sana kama uvumilivu kwa sababu mazao hayakui mara moja. Bidii na nidhamu, kwani shamba linaitaji uangalizi wa mara kwa mara Mwisho kudhamini chakula, kwa sababu unaelewa kazi iliyo nyuma ya chakula tunachokula.

Najenga mausiano mazuri na wafanyekazi wenzangu kwa njia raisi na ya kaweda. Si ya kujilazimisha. Kwanza, nawaheshimu wote bila kujali cheo au nafazi yao kazini. Anda mazungumzo madogo kama kusalamiana na kuulizana hali ujenga ukaribu pole pole. Pili, napenda kusikiliza. Nikimsikiliza mwenzangu anapozungumza au kueleza jangamoto zake. Ujiona anadhaminiwa. Na hilo ujenga uaminivu. Tatu, na shirikiana kwenye kazi, nikiwa na uwezo wa kusaidia, na msaidia bila kusubiri kuombwa, kufanya kazi pamoja wa mrisha mshikamana. Nne, na waziliana kwa wazi na heshima, nikiwa na tofauti ya mawazo, usema kwa utulivu bila kukera au kudharau wengine. Pia, napenda kuwa mcheshi, kidoko pale inapova, kicheko kidogo kazini upunguza msongo na kufanya mazingira yawe rafiki zaidi. Kwa ujumla na amini mausiano mazuri kazini ya najengwa kwa eshima kusikiliza ushirikiano na tabia njema saa kila siku.

Nguvu zangu kwa kazi ni kama ni dhamu na wajibi kaji. Nikipewa kazi na hakikisha ni naikamilisha kwa wakati na kwa ubora. Napenda kufuata taratibu na kuchukua jukumu la kila kinachofanyika. Pili, mawaziliano mazuri. Naweza kuwasiliana vizuri na wenzangu, wazimamizi na wateja. Najua kusekiliza na kuelewa mawazo yangu kwa heshima na uwazi. Tatu, kujifunza araka. Nikiwa na kitu kikipya au changamoto mpya. Jifunza kwa haraka na kujiboresha bila kulalamika nne, kufanya kazi kwa timu Napenda kushirikiana na wengine kusaidiana na kuchangia mawazo ili Tufikie jengo au malengo la pamoja Tano, uvu milivu na subira ni kikumbana na changamoto au shinikizo kazini hubaki mtulivu na kuendelea kufanya kazi kwa umakini Kwa ujumla, nguvu zangu kazini ni bidii mawasiliano mazuri, ushirikiano na mtazamo chanya ambavyo, unizaidia kuvanya kazi vizuri na kukuza mazingira mazuri ya kazi.

Nimejitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kazini kwa hatua ndogo lakini za vitendo. Kwanza, natumia chupa ya maji inayoweza kutumika tena badala ya kununua maji ya chupa za plastiki kila siku. Hii hunisaidia kupunguza taka nyingi bila shida. Pili, napendelea kutumia vikombe na sahani za kudumu. Badala ya vikombe vya plastiki vya matumizi ya maramoja. Hasa wakati wa chai au chakula. Tatu, napunguza matumizi ya mfituko ya plastiki kwa kubeba, begi, langul a kudumu. Nikitoka kununua vitu, kazini au karibu na ofisi. Nne, natumia nyaraka za kidigitali inayoweza badala ya kuchapisha karatasi na kufungasha kwa plastiki. Hii pia hupunguza taka kwa ujumla. Tano, nawahimizisha wenzangu kwa mfano. Si kwa kulazimisha. Nikifanya mimi mwenyewe mara nyingi wengine huwika taaribu. Kwa kifupi, naamini kupunguza plastiki kunaanzia kwenye maamuzi madogo ya kila siku. Na nikifanya kwa uaminifu. Huleta tofauti kubwa kwa mazingira kazini na nje ya kazi.

Kila siku ni napoamuka, uwa na ratiba ndongo inayo nisaidia kwanza vizuri Kwanza, na amuka na kujipanga kimawazo Nachukua dakika chache kujinyosha, kupumia kwa utulivu na kuwaza kwa ufupi, kuzo siku yangu itakuwa aje Pili, najiosha uso na kunywa maji Hii unisaidia kwa amka vizuri na kuupa mwili nguvu badala ya kulala Tatu, na andaa kifungua kinywa au chai Ata kama ni kitu chepezi na kikisha ni nakula au kunya kitu kabla ya kwanza kazi. Nne, naangalia ratiba yangu ya siku. Kazi niliuzwa nazo, muda na vipaumbele. Hii unizaidia kuyepuka arakama na mzongo wa mawazo. Tano, najipanga kimwili. Kufaa, kuanda vitu muhimu kama simu, funguo au nyaraka za kazi. Kwa ujumba, ninajaribu kwanza siku kwa utulifu, mpangilio na mawazo chanya kwa sababu muanzo mzuri uathiri siku nzima.

Kusubiri kwenye mistari hunifanya nijisikie mchanganyiko na hisia, kutegemea mazingira na muda. Kwa upande mmoja, siipendi sana hasa kama mistari ni refu, unasonga pole pole au niko na haraka. Apo naweza kuhisi kuchoka au kukosa subira, hasa nikiona mambo hayapangwi vizuri. Lakini kwa upande mwngine, najifunza kuwa mtulivu, nikisubiri, najikumbusha kuwa kila kitu yuko kwenye hali ile ile. Si mimi pekee yangu Najaribu kujishughulikisha kama kuangalia simu, kusoma ujumbe au kifikiria mambo yangu Najiambia kusubiri ni sehemu ya maisha na kunahitaji subira. Nikiona mstari unasonga kwa mpangilio na haki najisikia sawa kabisa. Tatizo huwa pale kunapokua na viruku kupitiliza mstari au kuchelewesha bila maelezo. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mistari hunifundisha subira, ingawa nikipewa chaguo, ningependelea mambo yafanyike haraka na kwa mpangilio mzuri.

Ekima nyingi nimejifunza kazini, kama vile umakini na nidhamu. Kila kazi dogo hau kubwa inaitaji umakini. Kujifunza kwa kuzingatia maelekezo na kufanya kazi kwa nidhamu kunapunguza makosa na kuongeza eshma kazini. Pili, ushirikiano ni muhimu. Hakuna mtu anaye kufanikisha kitu kil kitu pale peke yaki Najifunza kwa kushirikiana na kuwasaidia wenzangu ni njia bora ya kufanikisha kazi. Tatu, subiri na ufumilivu Sio kila kitu kinaenda kama unavyotarajia. Najifunza kwa kubaki mtulifu, kushukulikia changamoto kwa subira ili kuleta matarajio bora kuliko kuchu kuchukiwa au haraka.

Ndiyo, napenda wanyama. Napenda wanyama ambao ni wapole, wa busara na wanaofurahisha. Kama wanyama wa nyumbani, mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni wapenzi, waaminifu na wanajenga hisia nzuri. Wanaweza pia kuwa walinzi, wa nyumba na rafiki wa kweli. Paka, napenda paka kwa sababu ni wapole. Wanapenda kujitunza wenyewe na wanapanguza stress unapowachunga au kuwakalia peke yako. Wanyama wa porini napenda wanyama wenye ila au wa ajabu kama tembo, twiga na simba. Sio kwa sababu ni hatari, bali kwa sababu wanaonyesha uzuri na ila za asili. Wanyama hawa unifundisha umuhimu wa kulinda mazingira na kuenzi uoto wa asili.

Kuzikiliza muziki, muziki ni jambo la kwanza ni inayofanya maranyingi, napenda kucheza kidoko au kuimba pamuja na wimbo. Aswa muziki ni inayofenda kama hipop, R&B, au muziki wa kitamaduni. I, hunifanya izia nzuri idumu na kunifanya nijizikia huru, kama nikiwa peke yangu au na wenzangu. Pili, kuwa na familia na marafiki. Furaa inafuraiwa zaidi ikishirikisha na wengine. Napenda kuzungumza, kucheka, kuchirikiana kwenye michezo midogo. Hawa watakula pamoja chakula kidogo. Kua na watu wapenzi karibu, kuna ya kikisha furaha, aishi, haraka na kujenga kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Bustani ni mahali basuri ambapo unaeza kujenga uhusiano na mimea, kupumzika, au kuona matokeo ya kazi yako. Napenda bukulima bustani kwa zababu ni furaha kuona mimea ikikuwa. Boga, maua au miti ndogo inakuwa taratibu na iyo unipaizia nzuri sana. Inatoa chakula safi. Kila kitu kilicho kuwa bustani ni safi na chaavya, kama sukuma wiki, spinach, nyanya au pilipili. Utoa utulifu na kupunguza stress. Kuwa karibu na harithi na mimea kuna punguza mawazo mabaya na unifanya nijisikia mtuulivu. Inanifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Unapolima bustani. Unajifunza kushukulikia janga moto kwa maguku, maji au mabadiliko ya hali ya hewa. Ninjia ya burudani, bustani ni kama sehemu ya kupumzika, unaweza kufanya kazi kidogo huku ukipata hewa savi na kumuanga wa njua Kwa kifupi, kulima bustani ni kufuraha avya na mafanikiwa madoko ya kila siku na si lazima iwe kubwa, ata bustani ya chombo kidoko nyumbani inaweza kufanya ziko kuwa mzuri.

Napenda kufuata mechi ya Chelsea. Kila wakati, Chelsea inamechi na jitayarisha mapema. Hii inaweza kuwa EPL, Champions League, FA Cup au mechi sa kirafiki. Maranyingi nangalia TV au live screen kwenye app za spotti hasa mechi za live. Napenda kuchunguza kila kipengele cha mechi, mabao, assist, atari na mbinu sa kocha. Wakati mechi ni muhimu, mara nyingi naunda ratiba yangu ili nisiingilie kwenye kazi haushuguli nyingini. Kufuatilia abari na updates. Sina furaha kusubiri mechi pekee. Hivyo, natumia apps na mitandao ya kijamii kwa Twitter, Instagram na websites ingine kama BBC Sport. Ili kufuatilia transfer za wache zaaji, majeruhi na hatuwa za matibabu, mabadiliko ya kocha. Hii, unifanya niwe tayari kwa mechi na pia niwe updated kila siku na jiunga na mashabiki wengine Napenda kushiriki furaha na uzuni ya Chelsea na marafiki na mashabiki wengine Pengine kunye chat group, forum au imitandao ya kijamii Tunaposhinda au kupoteza mechi Tunaeza kujadili matokeo, mabao na wachezaji bora Hii, hunifanya nipate hisia halisi za kushabikia Sio tu kuangalia pekee yangu.

Sherehe yangu ya kupendeza zaidi ni siku ya kuzaliwa. Hii ni sherehe ya kibinafsi lakini pia ina hisi za kushirikiana na marafiki na familia. Na napenda sana jinzi ilivyokuwa. Kuanzia mapema. Siku ya kuzaliwa napenda kuanza kwa kutumia muda kidoko mwenyewe. Kufikiria mwaka uliopita. Kushukuru na kupanga malengo ya mwaka unaokuja. Hii hunifanya nijisikie tayari, kisaikolojia na furaha ya ndani. Kushirikiana na familia na marafiki Napenda kuwa na watu wa karibu familia na marafiki wazuri. Tunaweza kula chakula cha pamoja kucheka, kucheza mchezo midogo au kushirikiana hadithi na kumbukumbu nzuri Hii hunifanya hisia ya furaha iwe ya kweli na kudumu zaidi Tatu, keki na zawadi. Keki ya kuzaliwa ni sehemu muhimu hasa pale tukikata na kushirikiana kila kipande. Zawadi ya zina lazima ziwe kubwa lakini kitu kidogo chenye maana kinanifanya nijisikie kuthaminiwa. Nne, muziki na burudani. Napenda kuwa na muziki nzuri, kucheza kidogo au kuimba pamoja na marafiki. Muziki hufanya mazingira kuwa ya furaha na kuondoa mazoea ya kawaida. Kumbu kumbu za siku hiyo. Baada ya sherehe, napenda kupiga picha, kurekodi video au kuandika kumbu kumbu. Hii husaidia kukumbuka furaha na hisia nzuri kwa muda mrefu.